Je? Unapenda kuandika kwa mkono au komputa? Mimi napenda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu, unaweza pata saa zingine umeandika na spelling mbaya, utaona komputer itaenda kukurekebisha. Sasa, unaweza pata ukiandika na mkono, kuna vitu mingi unaweza kosea. But, sasa, anaota aje umekosea. Lakini, ukiandika na kompyuta, kompyuta itaku, itashinda imekwambia hapa umeandika vibaya so utarekebisha. Sasa minaona kompyuta inatoa usahihi wa maandishi kushinda kuliko mkono.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Mimi nafanya mazoezi jioni kwasababu naamka. Mi huamka kama siwezi amka subuhi kwa sababu na lala masaa ya kazi imeenda. Sasa nitafanya mazoezi jioni juu saa zingine asubuhi naweza amka saa tano kama jua imeshatoka kama ujue jua inafanya mtu anakuwa na uzembe na kufanya mazoezi Sasa nitangoja jioni saa zile jua imeshafanya nini isha zama Ndiyo nifanya mazoezi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa mzuri ni ile ya kiongozi mwenye anajali majukumu na hali ya wanajamii. Si yule mwenye anajipenda, anataka tu kila pesa aweke. Kiongozi mzuri, ni yule mtu mwenye anajali yatima. Anajali huyu mwenye ako chini yake. Anawasikiliza, watu wanaliaje. Watu wanalia, wanataka wasaidiwe aje. But unaweza patwa viongozi wengine, bora yeye alishapata huo uongozi. Yeye hata hajui barabara imetengenzwa hajui watu wanaliaje hajui vitu mingi. But mwenye anasikiza watu huyo ndiye muhi.

Unaisi vipi kusu wasilisho? Mimi wasilisho kwanza kwangu inakuanga ngumu kwa sababu mini ule mtu menye ana temeka. Siezi ongea siezi ongea kama yani mahali watu wako wengi. Utaona na temeka maneno zinapotea. Sasa wasilisho uni unipa kigugumizi kidogo. Mimi inafanya miu te temeka kusazi juu. Niko hapo nazema watu wengi wanansikia sa zingine kuna vitu zingine stasema vizuri na watanichekelea sana minasikianga wasiwasi.

Unafanya nini wakati wa baridi kali mimi nina kuwanga niko kwa nyumba hakuna hiyo siku hakuna kuna kazi nafanya juu stakiguza majibaridi niko hapo nimelala kwenye kiti kwa kiti nimejifunika na blanketi saa hiyyo nimevalia socks mguuni nimevaa sweater na natazama sinema maana niko kwenye simu.

Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi mimi napenda mwezi wa tatu machi Ju ni mwezi ambayo ni siku nilizaliwa enye niletwa katika ii dunia Sasa hiyo ndo siku mimi yu ndo mwezi napenda na ipenda ni ngumu sana ni saao.

Sante sana ni kumpa mtu shukran. Kwa jambo amba ambiyo amekufanyia, sa unamwambia asante sana. Kumpa shukran.